Anapo zungumzia ili swali kuhusu kumbu kumbu ya utotoni. Kumbu kumbu yangu ya utotoni ni ile hali ya kupenda kushiriki kwenye mchezo sana. Nilikuwa napenda mchezo sana mchezo wa kucheza futiboli. Nilipoanza tu shule hivi. Nilifika pale na kupenda ule mchezo hata nilipokuwa nyumbani. Sana nilikuwa najikuta ni kijiunga na wenzangu pale mahali ambapo tulikuwa tunaishi tunacheza huo mpira. Nawakumbuka rafiki zangu wengi, aswa wa kike na kiume ambao tulikuwa tunakutana pamoja baada masomo yetu ya kila siku tunakutana uwanjani pale nyumbani tunacheza. Ni swali lakini ni nini kilichofanya kumbukumbu kuwa maalum. Hii kumbukumbu imekuwa maalum kwetu kwa sababu tulijishindia zawadi, hadi tulitambulika tulienda adi mombasani kucheza mpira wetu wa futiboli na tukatunukiwa zawadi na shati ambazo tunazo adi wa leo na zithamini, hata ni kojina langu liko pale shuleni kwa umaarufu wa kucheza ule mpira. Ni naisi vema nikikumbuka ayo mambo kwa sababu Unapo kuwa mtu mkubwa Tuvingine unapata ata hauna wakati wa kuvifanya na kumbuka hizo kumbukumbu ambapo nilipata umarufu mno jinalangu lilikuwa kila mahali shuleni Nilikuwa naisi vizuri juu ilikuwa talanta yangu Halafu ilikuwa ina nipa furusa ya kutembea juu uko mdogo ujaifika mobasa Ujaifika sehemu nyingi za umuduniani Kwa hivyo nikiwa pale shuleni ndiyo ilikuwa mara yangu ya kwanza kucheza ule mchezo na nikawa Jikuta nimetembea sehemu nyingi za nchi.

Kila jioni kabla yakulala kile ambacho mimi hukifanya na anzia kwa kuoga na ingia bafuni na oga vema. Kisha nikishamaliza kuoga na badilisha ile nguo nilikuwa nayo mchana navaa nguo nyingine. Nikisha amaliza shughuli yangu ya kuoga na ingia jikoni na andaa cha jio. Tunakula na familia yangu tukisha maliza kukila kile cha jio naenda pale jikoni na safisha vyombo vyote nahakikisha kwamba mandhari yako masafi. Kisha tunarudi pale sebuleni, tunakutana sisiwote kwa pamoja, juu tunaenda kanisa, lazima tufunge siku na maombi, ndipo sasa kila mtu aingie kitandani, apumzike, ili tuweze kujipanga kuhusu siku ya kesho ambayo, hatujui ya jayo lakini tunaamini kwamba mwenyezi mungu, hata tutendea mema kwa hivo, nafanyanga hivo sana, hijapo kuwa wakati mwingine unapata ni kona maswala mengine ambayo nashughulikia sana sana. Mimi hupika na kuoga saa zingine na kuangalia runinga yangu na kutengeneza hile nyumba ndipo sasa kesho nitakapo amka kwenda kazini ni ache kila kitu kikiwa katika hali shwari.

Ninapokuwa pale kazini nahakikisha nimejenga mausiano mema na wafanyikazi wengine kwa sababu kwa hii maisha hawa ya maisha wezi ishi kiviyako lazima uwe unashikana mkono na wenzako kwa hivyo nakisha ya kwamba tunashirikia na vema tunajua na vema Tuna tukona chama chetu ambacho wakati kuna shida ama mutu amekumbwa na swala gumu Tunaketi chini, tunatenga fedha ambazo twaeza saidia mwenzetu wakati ya amekumbwa na jambo nzito Kwa hivyo usiano wangu na wafanyikazi wengine Naezasema ni mzuri sana Ijapokuwa ushirikiano wa kutoa tu pesa unapata tuko vikundi ambavyo tunaenda kama ni wakati mwingine kwenda kujitumbuiza na kufanya mambo mingi ambayo yanatusaidia maishani.

Naam ninapenda kukimbia sana. Kukimbia sijaanza saa hii amajana ama siku hii hivi karibuni. Nilipokuwa mdogo. Nilikuwa nimeteuliwa kama mkimbiaji bora pale shuleni. Nilikuwa na kilo wastani hamsini. Sasa na mwili ulikuwa unakubali kwa sababu wakati mwili uko mzito zaidi uko nauzani mwingi wajikuta hata kukimbia wachoka haraka ama unahisi maumivu fulani katika mwili. Napenda kukimbia sana hata wakati napata muda ama nikipata kikundi cha watu ambacho kinakimbia napenda kujiunga na wawo. Napenda kukimbia kwa sababu inafanya moyo wangu udunde vizuri tena kwa haraka, halafu unatoa uchafu mwingi mwilini, halafu unapofika tuu pale kwa nyumba, unapata mwili umetulia, unaoga, unapumzika, na unaendelea na shughuli zako za maisha bila kusumbuliwa na kitu chochote. Kwa hivyo, napenda kukimbia sana, hata nikaambiwa mahali ambapo nipo kama nawezalipwa nikimbie, hakuna kitu kitakacho nizuia nisikimbie, nikotayari kila wakati kukimbia.

Mwezi wa mwaka ambao naupenda zaidi ni mwezi ambao nilizaliwa nayo ni januari. Napenda huu mwezi kwa sababu unapoanza mwaka unakumbuka hiyo siku yako ya kuzaliwa ndipo unaketi chini unajiambia kweli nazeeka ama nafikisha umri flani. Ni nini kile sijakifanya vizuri ebu niandike vizuri tena nianze kwa upya. Nadhamini sana mwezi wa januari ambao nimezaliwa kwa sababu inanikumbusha pale ambapo nimetoka nilikuwa nakaa aje naketingi chini naangalia zile picha ambazo venye nilikuwa kutoka mdogo adi miaka nimefika kweli nakumbuka maisha ujana ni moshi Lazima nitumie kila fursa vizuri kwa hivyo nadhamini huo mwezi kwa sababu unanisaidia kuketi chini kufikiria kutafakari tena na kuanza upya lile ambalo nilifeli kulifanya najipa nguvu najiambia nianze upya na kutekeleza kama nilikuwa nimekosea nadhamini sana mwezi wangu wa kuzaliwa.

Anaeza sema picha zangu nilikuwa nazieka mtandaoni wakati sikuwa nimesoma zaidi kuhusu teknolojia ma kile ambacho mtu anaezatumia picha hako kukifanya Siekangi picha zangu sana mtandaoni ni maratu moja na hiyo picha nikieka Aaaa nim nina kuwa nimeeka restrictions ama settings ambazo mtu aezi iba ile picha akafanyia kitu chochote kwa hivo spendi kueka picha zangu mtandaoni kwa sababu nimejifunga nimejifunza mengi kuusu teknolojia na yale ambao yanaendelea umu inje na jaribu kuwa kuwa kinga wale ambao na wapenda na mimwenyewe dhithi ya wale watu wakufanya mambo mabaya unaeza pata hata hio picha yako unaeza kua umeieka pale lakini kuna mtu anaeza ichambua hadia kutoe nguo akuache ukiwa uchi ujikute wasambaa kila mahali bila wewe kujua kwa hivo spendi kuzieka picha zangu mtandaoni kwa hivyo za nipata picha zikichukuliwa amatumeenda sheree mahali ni ngumu sana unipate nimepigwa pichwa na watu wengi na mpicha ni nzuri kwa kumbukumbu lakini wacha iwe kumbukumbu ya familia ama lile ambalo litakalo nisaidia kama mimi mwenyewe umaarufu fulani ama jambo ambalo nilakunifanya ni niweze kutamblika ama kuwasaidia wengine kuusukutazama ile picha.

Bila shaka nakipenda chakula kitamu, siezi kula chakula ambacho hakina ladha nakithamini sana chakula kitamu kiwe kimeandaliwa vizuri. Na chakula kitamu simaanishi eti chakula ambacho kimejazwa sukari ama vyakula kama vile vya kuekwa kwa vyombo ambavyo ni vyakueka kiwe kibaridi hapa. Na namaanisha chakula kitamu kile chakula ambacho kimeandaliwa nyumbani vizuri, chakula ambacho kimetolewa shambani na kikatengenezwa kwa umaarufu wa hali ya juu. Hicho ndi ndicho chakula ambacho ninakithamini tuseme mfano wa mahindi yamevunwa kutoka shambani yale mahindi yakakaushwa yakaenda ya kasagwa yakawa unga kusaga ule unga natumia kupika wali ni kisha pika ni ule ugali wangu pia apo kando natafuta mboga zangu za kienyeji na zitumia naam napenda chakula kitamu sana.

Kusema ukweli kile ambacho chanipa motisha kazini ni wakati unapata boss wetu ameandaa seminari tofauti hasa yakutupa mafunzo zaidi kuhusu yale ambayo tunatekeleza kazini Hilo jambo linanipa motisha hata lanifanya nitake kufanya kazi zaidi na zaidi jambo la pili ambalo lanipa motisha wapata nawezapata nafanya kazi wakati si wa kampuni ama wakati ambao nafaa kuwa nimepumzika wapata Ukifanya kazi wakati hufai kuwa kazini unalipwa pesa zako za ziada kwa kujihusisha na mambo ya kazi wakati unafaa kupumzika hayo mambo ya mawili yananipa motisha alafu nisisahau kwamba napo kile ambacho kinanipatia motisha kazini ni ile huwa wakuta nawasiliana na wenzangu tuna kama mtu akona ugumu fulani ama jambo la dharura tunakaa chini tunawasiliana tunasaidiana ili mtu asije akarudi nyumbani akiwa na msongo msongomano wa mawazo akilini na hayo mengi na mengine ambayo sijataja yanipa motisha kazini zaidi na zaidi.

Napozungumzia idadi ya maji mangapi, siezi sema nakunywa mangapi, bali nakunywa maji wakati nahisi kiu Napenda sana kutumia maji wakati nimeamka, asubuhi na mapema, nakunywa glasi moja, itakapotimia saa mbili, tena nakunywa glasi ingini Itakapotimia saa nne, tena natumia glasi nne, saa sita natumia glasi ingine, saa nane, tena natumia ingine saa kumi na saa kumi na mbili nafunga mwisho Kwa hivyo kwa siku waeza pata nimekunywa glasi nane za maji Naam kwa sababu inanisaidia sana kutoa uchafu mwilini alafu maji yanafanya mtu awe na nguvu sana sana ukitumia maji yafaa yawe yale maji ambayo yako na joto yasije yakawa baridi sana yale ambayo yako na joto yanasaidia mno Wasikia tu hata ukinywa ule maji wakati hujakula chochote, lasafisha tumbo, wasikia tu tumbo vizuri nakunywa maji glasi nane kwa siku.

Wale marafiki ambao ni nao kwanza Siezi fanya kila kitu kwa huyu rafiki ya ama ule kila rafiki ambae ni nae Kuna mwenye aneza kuwa nataka kama nikienda kwake ni heze kumsaidia kupika kuna ule mwingine anataka mkienda kwake muende pale kutumbuika kwa hivyo marafiki wangu ni wa aina tofauti kwa hivyo Tuseme nikenda kwa mmoja, kuna juu niko na umarufu sana wakupika keki, kupika chapati na kupika maandazi. Napenda kuenda kuandaa hivyo vitu kwa rafiki zangu. Na kuna mwingine ambaye ako na umarufu pia wakusakata rhumba. Nikifika pale kwake, anapenda tusakate rhumba. Tuweze kujihisi vizuri kwa kupiga kelele ilikuweza kusahau yale ambayo yametukumba katika siku mzima ama siku ambazo zilikuwa zimepita. Kwa hivo wakati ni napofanya kitu chochote siendi tu kwa rafiki kufanya. Marafiki ni tofauti kuna wale tu ambao anezataka ukienda kwao ukae pale chini upate tu muna keti huko nje munapata hewa safi na kila mtu arudi kwa kwake Kwa hivo kile ambacho nitakacho kifanya kwa mtu fulani si Kile ambacho nitakacho kifanya kwa mwingine.

Ninapo zungumzia kuhusu kile ambacho nilikifanya asubuhi, naam Niliamka asubuhi na mapema saa kumi na mbili. Kitu cha kwanza ambacho nilifanya baada kuamka lazima nisali. Nishukuru Mungu kwa hiyo siku. Kutoka pale kitandani nilienda chumba changu cha kujisaidia Nikajisaidia, nikachukuwa mswaki wangu. Nikapiga, nikaosha, nikayasafisha meno yangu. Kusafisha meno yangu, nikaingia bafuni nikaoga, nilipomaliza nilirudi nikatengeneza kile kitanda changu ambacho nilikuwa nimekilalia na kuvaa nguo safi Ninapozungumzia nambari ya tatu, Ulikula nini kwa chakula cha asubuhi, chakula cha asubuhi, niliweza kutengeneza chai. Hiyo chai yangu nilikuwa nimeandaa mandazi yangu, nikatumia pamoja na kurudisha vyombo jikoni, nikavisafisha na kuvieka pale. Nambari ya nne, uliendaje kazini au kuanzia siku yako? Nilipoenda kazi, nilitoka kwa nyumba nikatumia basi kuenda kazini. Siku yangu nilianza kwa kufika mapema kazini, nikakaa chini nikaangalia pale ambako nilikuwa nimeandika kwa kalenda yangu nini nafaa nikifanye, niliweza kuanzia hapo, ulihisije asubuhi hii? Nilihisi vyema mno kwa sababu kulala na kuamka lazima ujitie nguvu. Ukianza siku yako ka unajihisi hutaki kufanya hili, hutaki kufanya lile unafikiria hujui ni ile nifanye nini. Wakuta siku yako inakuwa ngumu sana hata huwezi kuwa mtu wa maana pale kazini. Kwa hivyo nilihisi nikiwa sawa kabisa, nilihisi nikiwa mtu wa nguvu, mtu ambaye anataka kufanya kazi kabisa na hivyo ndivyo nimeshinda siku mzima nikitekeleza wajibu wangu.

Kuhusu shirika langu wacha niseme shirika ambalo niko ni shirika la kanisa ambapo tuko kikundi cha uimbaji katika lile shirika nalipenda kwa sababu wapata Ispokuwa tu kuimba kuna malengo mengi ambao twajaribu kuyatimiza la kwanza wakuta tunajiita mkutano katika ile choir yetu, tunaita padre ambaye anatupa mafunzo dhidi ya kukabiliana na changamoto tofauti tofauti maishani. Tena katika ilo shirika wakati mtu amekumbwa na shida, tunajikusanya pamoja tunaenda pale nyumbani kwake tunamtembelea na kuacha kitu kidogo nyumbani. Ah tena si shida pekeyake wakati mtu amefanikiwa pengine amepata mtoto mtu amefanya harusi ama jambo fulani la shangwe tena kusanyika pamoja tunaweza kumtolea yule mtu pesa kidogo ambayo inezamsaidia kujiskuma hapa na pale Kwa sababu wakatu unapata watembelewa na wageni wengi kwa hivyo Tunajileta pamoja tunamsaidia shirika letu ni tunapenda sana kuandaa kuenda kucheza mara tatu kwa mwaka Kwa hivyo tunaangalia hali zote kama tumejijenga kiakili Kwa kutumia talanta yetu vyema Kwa kuweza kucheza miili yetu iweze kunyoroka Tusije tukawa na changamoto nyingi nyingi wakati tunazeeka Kwa sababu wanasema wakati mtu anazeeka ndiposa mwili Kwa kila hali tunajuliana hali wakati tunaona mwenzetu ajakuja leo kwani kunaenda aje Tunampigia simu, tunamjulia hali Tunaketi chini maramara kwa mara Tunajiuliza ni jambo fulani hatujatekeleza vyema Tungependa kufanya nini na nini ili tuweze kutekeleza hili jambo Wakati kuna mkwaruzano Maybe tuseme vionguzi hawafanyi vile watu wanataka Tunaketi chini tunazungumza na viongozi ili tunakubaliana hili na hili lafaa lifanyike hivi na hivi kuleta uhusiano mwema kufanya watu wa shirikiane vizuri na kuweza kukuza talanta yetu kwa sababu katika hili shirika wapata tunaenda mahali mbali mbali tukienda pale kutumbuiza watu na nyimbo zetu tunaweza kupata hata pesa katika hizo pesa zaweza kutusaidia sisi wenyewe kununua vile vyumba ambavyo hatuna vya muziki.

Wikendi zangu nyingi mimi huwa napenda kuoka mikate keki. Unapata huo muda. Kuna niko na wateja wa aina mbali mbali. Kuna yule mwenye anataka chapati. Kuna ule mwenye nataka sambusa. Kwa hivyo wakuta wikendi yangu nafanya mapishi. Katika yale mapishi naweza pata pesa ya ziada ambayo itanisaidia. Katika maisha yangu wapata mtu amenipea nambari fulani. Na anataka atengenezewe hiki na kile, huyu wako na sherehe ya harusi anataka nipike hiki na na hiki, kwa hivyo wikendi yangu sana mimi hutumia kwa kupika kama sipiki sana sana wapata tena niko nimejiunga katika kikundi ambacho tunaenda kucheza mchezo wa futiboli napenda sana kujihusisha na mchezo ili niweze kufanya mwili wangu uchangamke na hayo ndiyo mambo ambayo mimi huwa huyashughulikia sana sana wakati ni wa wikendi.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

Asubuhi tayari lazima niamke nianze siku. Leo ni siku nzuri naona jua inaangaza je, nichukue chai au kahawa, nadhani kahawa itanisaidia kuamka vizuri. Baada ya kuoga nitavaa nguo yangu, yule shati ya bluu au nyekundi? Nafikiri bluu ni bora kwa leo. Nina mkutano saa nne lazima nijiandae mapema, hebu niangalie maelezo ya jana. Nizikumbuke mambo muhimu siku ya leo itakuwa nzuri tu.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

Ninapo zungumzia hali ya hewa leo, mahali niliko hewa ilikuwa sawa kabisa kulikuwa na jua, kukakuwa na upepo mzuri mno, ambapo mtu angefua nguo zile nguo zingekauka bila kuwa na wasiwasi wowote. Hewa ilikuwa safi na upepo ulikuwa unavuma tu kwa kiasi siyo kwa wingi. Unajisikiaje kuhusu joto au baridi. Ilikuwa tu kiwango niseme kwa hamsini hamsini akukua na joto sana wala baridi zaidi hewa ilikuwa tu sawa kabisa umevaa nini kwa sababu ya hali ya hewa kukiwa na joto sana na baridi nahitaji mtu avae nguo ambazo si zile nzito zaidi angalau nguo ambazo hazita kuruhusu upigwe na jua zaidi ama upepo ukuingie mwilini usije ukapata maradhi ya nimonia Je, unapenda aina hii ya hali ya, naam, ninapenda aina hii ya hali ya hewa, kwa sababu, jua, kukiwa na iyo jua, angalau mifupa ya mwili, inanyoroka vizuri, halafu na huo upepo, unapumua vizuri, unapunga hewa safi, inaingia, ukipumua nyingine ikitoka. Wakati kuna hiyo hali ya hewa ningependa sana kufanya usafi kwa sababu unapotoa nguo zako na zinakauka kwa upesi halafu zinapata ile hewa na upepo na jua kwa pamoja kama kulikuwa na kitu chotote ambacho kingefanya ni pate bacteria kinapata kutoka kwa zile nguo zangu sababu jua linachoma na ujue wadudu hawapendi kukua kwa jua kali mno na wakati hewa inawacharaza wanaburuka ama wana torokea mahali ambapo awa chukozwi.

Ningependa kutembea pale Fort Jesus, pale Mombasa, kwa sababu gani ningependa kujua, vifaa vipi ambavyo vilitumika katika vita pale zamani, ningependa kuna yale mandhari ya nakaje ni historia gani iliyobaki kule, kwa sababu ningependa sana kuwaelezea ata watoto wangu. Ndiposa wakati wanakutana na lile jambo, lisije tu likawa tuwanasikia penye kitabu, bali kama mimi, kama mama yao, nikuwe ninawaadithia na wambia nilitembea lile eneo. Aswa kwanza lile eneo liko karibu na bahari pale niweze kuhadithia kile ambacho kiko pale. Ndiposa watakapo kutenda nacho kwenye kitabu alafu tusemi hapo mbele. Wawezo kupata fursa ya kuenda pale at least wakue na uhakika kitu kile ambacho wanenda kukiona wanakielewa na kukifahamu sasa ni kukiona kushuhudia kwa macho yao na kuona kweli hapa ni pale mahali ambapo tulikuwa tunasoma kujua historia yetu tulitoka wapi yale ambayo yalijiri ndio pale mahali pakaweza kupewa lile jina la Fort Jesus.

Napenda kitanda kizuri wakati nasema kitanda kizuri Napenda kitanda ambacho Si kikubwa vile ama kidogo napenda kitanda ambacho Ukilala pale ni kitanda ambacho ni kizuri kimeunduwa vizuri kwa mbao ambazo kimekazwa si ukilala unaanza kusikia Chapiga kelele kwa kile kitanda ningependa kuwa na Mkeka wangu ama godoro langu ambalo Si gumu. Godoro ambalo ni zuri. Ukiingia pale ni raisi mno. Unalala tu vizuri bila ya kusikia umefinyika maala fulani. Kwa kile kitanda changu, ningependa kitanda kiwe kimeundwa vizuri, kimeekwa vitambaa vizuri na kitu cha kujifunikia kisafi mno. Kwa kile kitanda, ningependa kitanda changu kiwe katikati ya chumba kile cha kulala. Si kile kitanda ambacho kimeshika ukuta apana. Ningependa kitanda ambacho, nikitaka kushuka nipite upande huu nashuka bila wasiwasi. Nikitaka kushuka nipite upande huu mwingine na shuka wasiwasi. Kwa hivyo nakipenda kitanda kizuri, kitanda ambacho ni cha heshima. Kitanda ambacho nikilala nalala kwa utulivu bila kuwa na wasiwasi. Kitanda kiundwe kwa hali ya ustadi wa juu naam napenda kitanda kizuri kuliko kigumu.

Ujuzi ambao ninge naitaji kuimarisha kwa maisha yangu ni ujuzi wa kuoka mikate, keki, chapati, sambusa na mandazi. Ningetamani sana niwe gwiji katika hiyo sekta kwasababu ninatamani sana kuna venye keki zingine unapata mtu wa ametia maridadi ambayo ni mazuri unapata kiwango changu ambacho nimekisomea sijafikia pale. Ningetamani sana niweze kuwa gwiji, niweze kupata masomo zaidi, niweze kujua hiki na hiki nikipi kinatumika zaidi, niweze kurudi chuoni, niweze kuwa na umaarufu wangu, niweze kutumia talanta yangu kukuza wale wengine ambao wanatamani kuwa gwiji katika sekta ya kuoka mikate na keki. Ningetamani tena niweze kujua teknolojia ambayo inatumiwa katika kama ni kuoka mikate mingi ambayo itakayo itajika kwa wakati mmoja kwa wingi. Niweze kuwa na teknolojia ama mashine ambazo ni za haraka sana zingeweza kustaiwisha ama kunisaidia katika utekelezaji wa kazi yangu. Na huo ndio ujuzi ambao natamani kuimarisha huku mbeleni maulana akinijalia.

Ngoma ninayo napenda kucheza ngoma Naeza sema ngoma ni kitu ambacho uwezi epuka Kwa sababu ngoma upate kwanza ngoma nzuri ile unayopenda ikichezo unapata tu umeanza kuimba sababu inafanya mimi nipende kucheza ngoma ngoma inakutolea hali ile ukiwa na mawazo umesongwa na mawazo magumu ukiimba Yakutolea ile hasira ama yale magumu ambao ulikuwa unafikiria. Katika ngoma unapata kama ulikuwa nafanya kazi ya nyumba. Iyo ngoma unaimba inakupa nguvu unafanya kazi kwa umarufu na haraka kuliko wakati ungefanya bila kitu chochote ambacho kinafanya akili itulie. Napenda kucheza ngoma sana na sana na sioni kama ni naezafanya. Kila siku, kila mali na mali popote, nakaribisha ngoma maishani mwangu naipenda.

Kile kipindi ambacho nakipenda katika televisheni ni kile kipindi cha mazoezi. Unapata baada ya chakula cha mchana, kuna kipindi kinakuja wakati mtu ako pale nyumbani ameboeka, amechoka hajui aanzie wapi, afanye nini ama aache kipi. Unapata kile kipindi cha mazoezi, unapata leo wameleta kama ni muziki, kesho wameleta kama ni kufanya yoga, kesho wameleta kufanya tena kipindi cha kuhusisha misuli ama mifupa yote ya mwili, wanaleta aina mbali mbali za matukiu ambayo ya nasaidia mwili kulainika. Kwa hivo, napenda sana kipindi ambacho kinausisha kazi nyingi za kulainisha mwili na michezo aina tofauti ambayo inasaidia mtu asije akalala kabla ama baada kula chakula kile cha mchana.

Napenda juisi ya maembe. Kwa nini napenda hiyo juisi ya maembe? Maembe ni mmea ambao ni rahisi kuupata na unapounda juisi ya maembe, Unaeza tumia maembe machache kutengeneza juisi ya watu wengi. Unapolinganisha na matunda mengine. Napenda juisi ya maembe kulingana na uzito wake na ladha yake nzuri. Iko tu na sukari ya kutosha. Unaeka tu hata kama ni maji madogo na uweke maembe yako kama mawili, matatu. Unaeza mnaeza kunywa watu wengi. Kwa hivyo naipenda sana juisi ya maembe kwa ule utamu wake ambao hauhitaji kuongezea kitu chochote ndio ieze kuonja vizuri Juisi ya maembe ni rahisi kupata maembe yamo kila mahali sehemu hii yetu ya Kenya. Kulingana na yale matunda mengine ambayo yako na bei, maembe ni rahisi kuyanunua kulingana na matunda mengine ambayo ni ngumu kuyapata halafu kusaga kwa maembe ni rahisi kuliko vile unaeza chukua muda wako kusaga ama kutoa ngozi kwa matunda mengine. Maembe ni rahisi mno na ni haraka.

Kwa kuifadhi fedha, nadhamini sana kuifadhi pesa katika benki. Alafu, wakati ninaifadhi katika benki, ninaeka muda fulani wa kutoa zile pesa. Si hati kila wakati ninaeza enda pale niseme nataka pesa fulani. Nataka pesa fulani nipewe saa hiyo saa hiyo hapana. Ninaifadhi kwa kuweka muda fulani, nafaa niwe natoa pesa fulani. Ili niweze kuwa, nimezitumia zile pesa vizuri. Ndiposa napenda kuifadhi pesa zangu katika benki na ninapohifadhi nahakikisha ni jukumu langu kila mwezi angalau nieze kuekeza kando hata ka ni shilingi mia mbili ama mia tatu Kwa sababu mwisho wa mwaka utakapofika nitataka kujua niko na kiasi fulani na fulani Naeza jiendeleza kivipi kutokana na kuifadhi kwangu kwa pesa kwa hivyo Nahakikisha kwamba kuifadhi kwangu ni kwa kila mara hakuna kuruka Hata nitakapoona kitu kingine kinakuja mbele yangu na hakikua pale katika bajeti yangu Ninahakikisha ya kwamba nimeifadhi pesa kwanza ndiposa nifanye lile jambo ambalo limejileta Asante.

Changamoto ambazo zimo kazini ni nyingi kuanzia kwa teknolojia vifaa vingine vya kazi mausiano baina yangu na wafanyi kazi wenzangu. Ayo ndiyo mambo ambayo naezasema sana ya nayo nikumba nikiwa pale kazini alafu upate muda wakufanya kazi saa zingine inakuwa nitatizo kubwa. Mfano wa vifaa vya kazini unaeza pata unaitaji kama mashini ya kutumia Unapata umepewa ile mashini lakini haina nguvu ya zima ovyo ovyo Kwa hivyo kufanya ile kazi unaitajika kwa uaraka ili iweze kutuma inakuwa ni changamoto kubwa sana Tuseme katika muda waezapata unarahakisha kutoka nyumbani kwako ufike kazini mape ma alafu upate Mijimingi unapata kuna trafiki ambao inafanya unachelewa Kwa hivo ukifika ka umechelewa inaanza kuleta shida ama wagombezwa na si kupenda kwako changamoto ingine Kuna watu ambao mnafanya nao kazi uhusiano wao si mwema Kuna watu wafiti na watu wakuleta kugomba na watu wakutaka kujuli Kana kwa mba wao ndio wanaezafanya vizuri kuliko wewe Kwa hivyo, izo ndizo baadhi ya changamoto zina nikumba mimi kazini.

Mchezaji ambaye ninapenda sana wa michezo, napenda Ronaldo. Ronaldo nimekuwa nikimsikia tangu nikuwa mdogo haswa kwa futiboli. Nasikia ni mchezaji ambaye anajua chenye anataka na hawezi ingia kwa kiwanja atoke nunge. Napenda umaarufu wake na jinsi ambavyo anatumia talanta yake kupata pesa kwa hali halali si hali ya wizi ama hali ya kutaka kunyang'anya wengine. Napenda vile anavyotumia umaarufu wake na kujitolea sana. Amejikakamua ndiposa aweze kupata ile taji na umaarufu duniani. Kwa hivyo Mchezaji ambaye nampenda sana ni Ronaldo na ningetamani sana niwe kama yeye. Isikuwe tu ati ni kwa futiboli. Iwe tu hata kwa vitu vingine niweze kuiga ule mfano kwa sababu hawezi toka uwanjani kabla hajaeka mbao. Nampenda sana na nasema umaarufu wake kwa ule mchezo ni mzuri na jinsi anavyo jikaza ili aweze kufika kiwanjani, aweze kupata vyema. Najua nafanya mazoezi si bure, ndiposa aweze kupata matokeo mema si kuamka asubuhi na kuingia uwanjani. Napenda iyo mikakati ambayo amejiekea, ninajiombea sana katika mawazo yangu ambayo nafikiria pia mimi kama niweze kufungua biashara yangu niweze kuwa mtu ambaye nimekaa chini nikajiambia lengo langu ni lipi ili niweze kutambulika hata kama si kwa michezo niweze kutambulika kwa biashara na kufanya biashara ambayo ni mzuri mno.

Napo ongelelea kushuu harufu nayopenda napenda harufu ya manukato. Manukato yawe ni kama rosemary ama rose tuber. Kwanini napenda manukato? Kwa sababu? Unapata wakati umetoka kuoga. Ama umefuwa nguo zako zimengara pale alafu. Wafaa angalau uzieke manukato ndipo unapozikunja na kuziegeza maali fulani. Wakati unataka kuvaa ka uko na upesi. Bado zanukia tu vizuri, hiyo harufu ninaihisi, ni kiichukua tu ile nguo ni ivae, nianze kutembea nikae chini katikatia watu, nahisi kweli, eh, mi mwenyewe haya manukato ni mazuri ya nafutia ama ya nanukia vizuri kabisa. Ayo manukato yananikumbusha wakati nilikuwa pale shuleni niliweza kutoka na rafiki yangu mwingine kuingia kwa duka mbalo wanauza manukato. Tukapata yale manukato yananukia vizuri kukumbuka kumbe. Kuna rafiki yetu alikuwa amefanya arusi na alikuwa amejipaka yale manukato na hakuwa anataka kutuambia kabisa. Alikuwa ameyanunua wapi na yaitwa aje wakati niligundua. Hapo ndipo tu niliweza kukopa simu kwa simi, nilikopa pesa kwa simu yangu na kununua yale manukato. Nikipata tu ile harufu nahisi vizuri kwa sababu wapata watu waanza, e dada umejipaka nini wanukia vizuri. Sasa inanifanya hata wakati sina fedha, najikuta nikirudi pale, nakopa naenda na nunua ylae manukato.

Naam napenda kuimba hata mi ni mwanakwaya katika kanisa yetu. Katika kuimba naweza kumsifu Mungu na itumia sauti yangu inanifungua. Naeza najikuta tu najieleza kwa wimbo. Wimbo ukona manufaa mengi katika maisha yangu. Nyimbo zinanileta katika malengo mbali mbali si ati kanisani tu. Nyimbo naziimba kama ninaimbia watoto wangu namuimbia mpenzi wangu natumbuiza watu wengine. Alafu tu nahisi vizuri kwa kuwa ni talanta tu yangu najikuta tu ninajiimbia kama ni kujituliza moyo, kama ni kusifu kitu fulani, kama ni kumrudishia mwenyezi Mungu asante. Unapata tu sijikazi sauti yatoka tu yenyewe Unapata nikisifu kwa shangwe nderemo na vifijo kuimba ni sehemu yangu mimi kuimba ni talanta yangu mimi na sioni ni kiachana nayo ni taimba hadi siku yangu ya mwisho humu duniani.

Mwandishi ambaye nilikuwa nampenda zaidi ni Ken Walibora. Ken Walibora, ingawaje alituaga akatoka kwenye hii dunia, roho yake ipumzike kwa pema peponi. Vile vitabu vyake alikuwa anaviandika tangu tukiwa wachanga. Ilikuwa rahisi kuelewa hiyo lugha na ilikuwa na mafunzo mengi. Nilikuwa napenda vitabu zake hata bado saa hizi navisoma haswa siku njema iko na mafunzo. Iko na mambo mengi yanayohusiana na maisha huku duniani. Matukio fulani fulani yanaleta maana fiche ya kile ambacho kinaendelea katika nchi kama Kenya. Tuseme katika jamii. Anahadithia, iko na maana fiche ambayo inakupa hamu ya kutaka kusoma zaidi na zaidi na kujua. Nimevipenda vitabu vyake na nitaishi kuvisoma.

Sijiaisafiri kwa ndege. Napitanga tu barabara nikiona ndege zikiwa pale uwanjani natamani tu kusafiri nayo. Naomba tu mwenyezi mungu aniwezeshe angalau hata nikona ile pasporti. Isije ikafika tarehe ambayo imeandikwa pale bila mimi kupanda ndege. Sijiawai safiri kwa ndege lakini ni maombi yangu juu nimeishi tangu nikuwa mdogo naenda pale nasoma masomo nafundishwa sehemu za ndege naona ndege naiona tu angani ikienda na ikipita mpaka nimekuwa mkubwa hivi. Sijai safiri na ndege ni ombi langu pia mimi angalau siku moja nieze kusafiri kwa ndege nihisi jinsi watu wanavyohisi wakiwa juu ya hewa wakienda na ndege mahali nomba iwe safari ndefu na nzuri ambayo itaniletea mafanikio maishani mwangu hata kama sijaipanda ndege na jua subra itavuta heri.

Kuhusu wasilisho, ninapowasilisha kitu. Kweli, inaonyesha umaarufu uliyomo ndani yangu. Wakati nimepewa ruhusa ama fursa ya kuwasilisha kile ambacho ninacho, ninakikisha. Nimekiwasilisha vizuri. Mwanzo unapata mtu natetemeka, unatoa jasho, lakini hujui kama utafaulu kuli wasilisha. Lakini wakati umefanya umaarufu ukaufanyia utafiti katika lile wasilisho lako, unapo lisema mbele ya watu ama unapo tekeleza lile ambalo ulikua umeandika kwa hilo wasilisho lako. Mimi lanifanya nahisi vizuri, lanifanya nijiamini, ata lanifanya nifanye utafiti zaidi kuhusu vitu vingine, ispokuwa lile ambalo nilikua nalo. Kwa hivo, ninapo wasilisha jambo flani ama jipya ambalo mtu hajui nahisi vizuri kwamba nimesaidia mtu akajua kitu ambacho hajui nahisi vema kwamba pia mimi naeza kuwa mtu wa maana wa ambao mtu waneza nisikiliza na wasilisho linanifanya nijihisi vizuri, nijikubali, nijue kwamba pia mimi ninaeza kuwa mtu mkubwa kwa hili na lile.

Sipendi kununuwa vitu mtandaoni. Kwa sababu kwa, nishawahi nunuwa begi mtandaoni, kwa picha yaonekana nzuri wacha wakati unaletewa ukutane nayo picha uone venye inakaa, kumba kile ambacho kiko kwa picha ni tofauti na kile ambacho umeletewa. Ya picha imepigwa vizuri inakaa vizuri ikifika tu hivi ukaona unashutuka unashangaa hiki ni kipi ambacho nimelipia Sipendi kununuwa vitu mtandaoni. Afadhali nikitaka kununuwa niende pale, mimi mwenyewe nichagwe nione hiki na hiki kinanifaa. Ndiposa nitakaporudi nacho nyumbani nione ni kibaya nijue, mimi mwenye nilijipeleka nikachagua, nikachagua kitu kibaya. Kununuwa vitu mtandaoni tena, waeza pata wanaficha hawasemi ukweli kuhusu vile kinakaa, wanataka tu kuuza sera. Mimi isipendi kununuwa vitu mtandaoni. Napenda kujituma mimi mwenye kama ni dukani niende nione vile hicho kitu kinakaa kwa sababu saa zingine unaezaletewa kama tuseme ni chakula hiyo chakula ije na imekuja hata ka imekuja upata ulipimiwa kiwango kidogo kuliko vile ambavyo ungekipata pale ama ugeenda ukae chini ukile kingekuja kikiwa kingi. Tena unaeza pata unaeza agiza matunda mtandaoni ama mboga uletewe mboga ambazo zimeisha kuwa freshi kabisa. Afadhali uende wewe mwenyewe ukachague useme mi nataka hii na hii kwa sababu hata mtandaoni wao wanaeza sema hii kwa maana imekaa sana acha tupatia huyu tumpelekee pale ju huyu atake kufika hapa huyu mwenye ako hapa anaona vile kinakaa huyu aweze kukichukua.

Naam, nimeenda maonyesho ya sanaa, maonyesho ya sanaa, ambayo nilienda, nilienda kwa show, nikiwa shule, nikiwa shule ni mamangu mzazi na babangu waliweza kutulipia, hela za kuenda kuona sanaa, na pale nilikuta kuna mifugo, kwa mifugo ni wanyama, kama ng'ombe, mbuzi wa maziwa, ng'ombe wa nyama, ng'ombe wa aina nyingi nyingi, Nikaeza kupata wakulima ambao wamepanda vyakula mbali mbali wamekuja navyo pale wanatuonyesha mbolea ambao walitumia mbegu inayo itajika. Ukisonga sehemu ingine unapata wakulima wakuku, wakulima vyakula vya shamba. Ukisonga pale mbele unapata wakulima wa samaki zile samaki za kukaha ndani ya maji. Ukisonga mbele unapata watu ambao wanashona nguo wakona umaarufu wakufanya jambo flani na flani. Kuna watu wakutumbuiza, kuna watu wasusi. Nilipata vitu vingi vimeekwa pale unasoma, unaelewa jinsi ambavyo mambo ya naendelea duniani siku kaa mahala tu pa moja bila kujua nini kinafanyika uku na kule. Unapo toka nje unajikuta tu ni we mwenyewe uwelewi kwa sababu au toki nje ukajuana na wenzako na wanakifanya nini na nikipi kile ambacho we mwenyewe unafaa kukifanya zaidi na zaidi.

Shugli zangu wakati wa mvua ni nyingi mno kwanza, napenda kushugulika katika bustani langu ndogo la mboga, maua na nyanya na vyakula vidogo vidogo. Mvua ikianza tu kunyesha hivi, inakua vizuri kupanda mimea kwa sababu mimea inapenda kunawili na kukua vizuri mali ambapo kuna maji naam napenda mvua sana. Mvua inaweza kuosha zile asidi mbaya ama kemikali zile ambazo tunakutananga nazo kwa hewa kila wakati. Mvua inasafirisha yote inapeleka pale mtoni hewa inabaki safi. Siku ya mvua ambayo inanifurahisha zaidi ni wakati ambapo ninatembea alafu mvua ianze kunyesha inakuwa nifuraha nyingi kwangu. Kwa sababu inanipa fursa ya kuanza kukimbia na kufanya mazoezi inafungua mapafu yangu naweza kupumua vizuri nikikimbia sisikii uchovu wowote. Kwa sababu hakuna joto jingi sihisi kiu mwili unataka tu ufanye mazoezi kwa kuwa hali ya anga inaniruhusu. Mvua inabadilisha mipango sikatai. Kwa sababu mvua inapoanza tu kunyesha huku katika nchie yetu unapata magari kuna msongamano wa magari barabarani Alafu unapata sana sana ajali zinatokea Kwa sababu unapata barabara nimbaya wakati kunanyesha mtu haoni barabara vizuri unakuta ametumbukia kwenye kidibwi cha maji ama saa zingine unapata magurudumu ya gari yameisha na wakati kunanyesha yanateleza na yanasababisha ajali na vifo vya mapema napoisi sauti ama napoisi mvua ndo hiyo inakua vizuri sana. Ile tu kugonga inatuliza ubongo wangu na akili inatulia tu unataka kulala kama mtoto mdogo ambae likuwa anangojea huo wakati.

Tunapozungumza kuhusu wali au ugali. Napenda kula ugali. Ugali ni kitu ambacho unaeza kula na kitu chochote. Lakini wali lazimoa uwe na uhakika u wali umeupika ule na nini. Kwa sababu wali waeza kula na maharage, waeza kula na nyama, wali waeza pikwa ka pilau. Lakini ugali, ugali ni rahisi kutengeneza na ni kwa haraka mno. Ugali waeza tumia ugali na maziwa waeza kula ugali. Na mboga waeza kula ugali na nyama, sasa ugali hauhitaji vitu vingi ambavyo vinaeza kuzuia wewe ule. Lakini, inapo fika wakati wa kutumia ule wali, inahitaji ukue na uhakika u wali utakuliwa na nini. Na usipoupika wali wako vizuri, utakuletea aibu kama ulikuwa na wageni. Kwa hivyo mimi huonelea ni vyema sana ni kule ugali kuliko wali alafu ugali hata ni mtamu zaidi ukiwa umepoa waeza tumia chai kula ugali wako na unashiba vizuri.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

Barua pepe zangu ni nyingi sana, nimepokea mia moja leo tu, je niziseme zote nyingi ni matangazo tu, sio muhimu. Nitazifuta bila kusoma, lakini kuna kadhaa zinazoitaji majibu ya haraka nitachuja. Kwanza niangalie zipi ni muimu zile kutoka kwa meneja na wateja. Kwanza nitazibu moja kwa moja. Zingine nitamizia kwa baadaye Ninaitaji mfumo bora wa kusimamia barua labda. Nitatengeneza folder. Nipange kwa aina. Barua zilizobaki. Ningeweza kutumia jibu moja kwa wote. Kazi hii inachukua muda mwingi sana. Nadhani, saa mbili kila siku ni kwa barua pepe tu.

Msimu wa mvua umeanza ni wakati mzuri kupanda mboga shambani. Nitapanda mahindi na maharage wiki hii. Ardhi iko tayari. Nimeshailima wiki iliyopita mvua itasaidia mimea kukua haraka. Ninahitaji kununua mbegu bora nitakwenda kwa mkulima mjuzi. Yeye ana mbegu za aina nzuri zinazaa sana. Msimu huu ni rahima kwa wakulima wote. Lazima nitumie wakati huu vizuri nisipoteze nafasi, nitaomba watoto wanisaidie kupanda wajifunze pia, mavuno mazuri yatatusaidia familia nzima tutakuwa na chakula cha kutosha.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

Leo lazima niende kutembea. Nimekaa sana nyumbani wiki hii. Mwili wangu unaitaji mzozo. Nitakwenda uwanjani karibu na nyumba. Kuna njia nzuri ya kutembea huko ina miti mingi. Nitachukua maji nisikauke labda. Nitakutana na jirani zangu. Nitaweza kutembea pamoja. Mazoezi ni muhimu kwa afya ya moyo na mwili mzima. Nilijaribu kuenda asubui lakini sikuamka mapema nadhani. Jioni ni wakati mzuri zaidi kwangu. Nitafanya hivi wiki nzima nitengeneze tabia nzuri.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

Shughuli zangu za wikendi hasa tuseme siku ya jumamosi na jumapili. Jumamosi napenda kufanya sana kazi ya nyumbani, kusafisha nyumba na kufua nguo alafu na kuandaa mapishi. Alafu siku ya jumapili ni siku ya kwenda kanisani na kuomba na kujumuika pamoja. Kama familia alafu, tukitoka kanisani, tunaweza jiunga mahali fulani, tukae chini tuweze kupata chakula chetu, cha mchana, ndiposa turudi nyumbani, tuweze kama ni watoto waweze kufanya kazi yao ya shule alafu mtu apumzike ili kujipanga kuamkia kesho yake ambao ni jumatatu kwenda shuleni ama sisi wote tukienda kazi. Mambo ya kawaida ambayo ninafanya katika hizo siku za wikendi, kufua nguo zangu, kupiga pasi, kuzikunja vizuri, kuangalia vile vitu ambavyo nimekaa wiki mzima bila kuvishugulikia navishughulikia kupanga vila ambavyo vinastahili kufanywa. Nambari ya nne ni nani? Mnaojisikia pamoja nao wikendi. Wikendi napenda sana si kila wakati. Pengine niseme ndugu na dada zangu. Tunajumuika pamoja, tunakula chakula pamoja na tunaita babangu mzazi. Kwa sababu mama yetu alituacha tukiwa wadogo, tunakula naye, tunamtembelea pale nyumbani, aliko pia yeye ajihisi vizuri, unahitaji kupumzika ukifanya mambo mingi sihitaji kufanya mambo mingi nahakikisha kwamba yote ni nusu kwa nusu kwa sababu unapojihusisha na mambo mingi, utaamka ukiwa mchovu siku ya jumatatu na kama unahitajika kazini, utajikuta pale kazini wanashindwa kwani huyu aamekuja kazi akiwa amechoka na ametoka katika wikendi yake.

Napenda manukato mazuri, napenda harufu inayofutia. Harufu yenyewe ieze kuwa ile ni manukato ya maua, yale maua ya rose. Naipenda hiyo harufu kwa sababu ni freshi kabisa. Inakaa kama ni kwa nguo yako, ama ni kwa mwili yako, kama imechanganishwa na manukato kwa muda mrefu na inafutia. Na si ile arufu ya kunukia vibaya ni ile arufu tu inanukia vizuri, imeundwa kwa madini ambayo unajua ni kutoka kwa majani ya shamba ambayo hayana madhara yote kutoka kwa mwili na penda harufu mzuri. Harufu tu ukikaa pale chini, si harufu wa kufanya mtu akoe, bali tu inafutia mtu. Ni harufu ya manukato mazuri, harufu ya maua mazuri, harufu ambayo inaonyesha ishara kwamba hali ni nzuri huku. Naam napenda harufu nzuri sana kabisa mimi kwa sababu inafaida nyingi kwa mtu hata anapo simama mbele ya watu kuongea wana sikia tu yule anukia vizuri hata ukiwa katikati ya watu we mwenyewe uko na ile unajiamini kwamba hata mtu akinikaribia hata sikia tu venye nanukia vizuri.

Ninapopanga wiki yangu ya kazi kwanza kitu mi hufanya najaribu kuhakikisha kila kitu kiko vizuri. Nahakikisha kwamba kila mtu nimempangia nguo ambayo atakayo vaa katika hiyo wiki. Alafu napanga vile ambavyo, vile vyakula ambavyo tutakavyovikula kutoka jumatatu hadi jumapili. Halafu ninakikisha kwamba kila mtu nimempanga, kama ni nauli ambayo atakayotumia kwenda kazini naweka kando pesa za dharura halafu nahakikisha ya kwamba nimelipia kila kitu ambacho kitakacho hitajika katika hiyo wiki ndipo sa tunapoanza wiki yetu tusije tukakua na vitu ambavyo vitakavyotuzuia tusifike kilele kwa yale mambo ambayo tunataka kuyapata katika hiyo wiki, Kwa hivyo, ninakikisha kwamba kila kitu kuanzia mavazi, kuanzia chakula, kianzia nauli na vitu vingine ambavyo vinahitajika katika familia.

Anashiriki kwa kutoa mchango na sadaka sibagui kwa sababu sadaka namtolea mwenyezi mungu kwa yale mazuri ambao amenitendea na ni agizo lake kubwa katika bibilia mtu aweze kumrudishia yale ambayo amempa kwa kutoa sehemu yake ya kumi na kwa kutoa sadaka kwa kuwa mungu mwenyewe alieza kumtoa mwana wake wa pekee ili sisi tuweze kupata wokovu kwa hivyo ni aibu kubwa sana ka mi binadamu kushindwa tu kutoa ile sadaka ambayo ametuagiza kutoa halafu tena mi ushiriki katika michango. Michango ni kitu ambacho mtu haezi hepa kwa sababu huu ulimwengu tunaoishi tunakumbwa na mambo mengi Lazima nifikirie vizuri nikae chini nijiambie napolipwa mshahara naeka kando pesa ya dharura kwa sababu hujui ya kesho. Kwa hivyo mi ushiriki katika kutoa mchango kama ni katika matanga ama kama ni michango ya arusi ama ni ugonjwa. Hayo yoyote mi uhakikisha kwamba nimeshiriki nimewasaidia watu ipasavyo kwa sababu ni jukumu laangu kama binadamu uku duniani Nisipo sijui nitasaidia nani na mi nitakuja kusaidiwa na nani.

Zawadi nzuri ambayo nimewaipokea kusema kweli ni ile juhudi nilitia masomoni nikapata shahada yangu ya kriminolojia na sayansi. Hiyo ndio zawadi kubu ambayo nimepokea kwa sababu sikuwa na fedha za kusoma vizuri nilijikaza nilipata kazi ambayo nilifanya katika muda wa mwezi nne ya muda wa miaka minne. Na katika huo muda nilikuwa nafanya kazi na jioni nikirudi shuleni kusoma. Wakati nilihitimu hiyo shahada yangu ilikuwa furaha muno kwa sababu sikuwa najua kama nitafaulu. Kwa sababu wakati nilikuwa karibu kumaliza tuliweza kusimamishwa kazi pale nilipokuwa nafanya kazi ikakua ngumu. Kwa sababu nilikuwa na mikopo hapa na pale ya kuwasaidia wao wazazi ili na lile. Lakini nashukuru mwenyezi mungu wakati nilepokea zawadi ya shahada yangu angalau naezaenda maali bila hata kushituka nikionyesha watu mimi nimehitimu somo hili naomba tafadhali muniandike kazi hata kama nianini angalau nisije nikabaki kama sina hata sabuni wala hela ya kufanya hili na lile. Kwa hivo zawadi yangu kubwa ni shahada yangu ambayo niliweza kuipokea.

Rangi ambayo ninaipenda zaidi ni rangi ya kijani kibichi. Kwa nini napenda rangi ya kijani kibichi? Kijani kibichi ni rangi tu ya mandhari, hatua ukiangalia kila mahali, venye inapendeza alafu ujue ni chakula na ni dawa kwa mwili wa binadamu. Hio rangi ninaipenda hata kwa mavazi, hata ninapo pika chakula changu kama nimepika zile mboga nahakikisha ile rangi haijapotea imebaki angalau, ni napo kila napo kitumia nahisi vizuri ninaona ni kona uhusiano na mandhari Kile ambacho kimeingia kwa tumbo changu najua ni safi kabisa Mara nyingi io rangi ni naiona dunia mzima ulimwengu mzima miti, majani, kila kitu ni cha rangi ya manjano Ispokuwa tu vitu vichache ambavyo havina rangi ya manjano na iyo ni bada kukwama shambani, ndiposa vinageuka, vinakuwa na rangi ingine.

Sana sana habari mi hupokea kutoka kwa simu yangu ya rununu au ya mkono. Unapata katika mitandao kama Facebooku, kama mitandao kama Instagramu, mitandao kama X. Hapo ndio mi hupata habari zangu za haraka na katika vikundi vya jamii kama WhatsApp. Hapo unapata kuna vikundi tofauti. Tofauti ambapo vinaeneza habari. Kwa hivyo mi habari yangu, kabla ya kitu chochote simu yangu ya mkono ndio inanisaidia katika mawasiliano na katika kupata habari ya laka. Inayo nielimisha kuhusu matukio yanayo endelea humu humu nchini na ulimwenguni kote.

Mazoezi ambayo mi hufanya kila siku napenda kutembea kwa kasi, natembea kama kilomita kumi hivi kila jioni. Hayo ndio mazoezi mi hupenda kufanya kwa sababu nitembeapo inahusisha mwili mzima. Ninatembea nikikimbia kidogo, ndiposa nisije nikajikuta, nimejigongesha mahali kwa sababu wakati unaenda kwa mwendo wa kasi inahitaji mahali ambapo hapana mitego mingi. Kwa hivyo mi hutembea kutoka kazini hadi nyumbani kwangu hukuwa kilomita kumi kama hivi. Kwa wiki ninaeza fanya mara nne ama mara tano kulingana na vile ambavyo kama niko na majukumu ambayo yananihitaji pale nyumbani sitembeangi sana kwa sababu nitafika nikiwa nimechoka. Kwa hivyo ninahakikisha ya kwamba wakati sina kazi nyingi ndipo mi hutembea hayo mazoezi napenda kuyafanya. Jioni unapofika pale mwili unatulia unaingia kitandani unapumzika unasikia vizuri unatoa zile yale msongo msongamano wa mawazo ama vitu vingi unapata tu umetoa jasho unasikia mwili ukiwa sahihi unaingia bafuni unaoga na mambo yanakuwa.

Mikutano ambayo mi hupenda ni mikutano ya michezo soka. Hiyo mikutano naipenda sana. Ile mikutano ambayo imepangwa kama ya kukimbia. Tuseme kama mji wa Nairobi unapata vikundi tofauti tofauti. Vimetenga tarehe flani na flani ni tarehe ya kukimbia katika barabara kuu ya Nairobi. Kwa hivyo mimi mikutano ambayo ninapenda ni ya michezo. Kwa sababu inaleta watu pamoja unasikia furaha na siku ambayo imewekwa si siku ya kazi sana ni siku ambayo barabara haina msongamano mwingi wa watu. Kwa hivo huo ndio mkutano mi hupenda kwa sababu huo mkutano unahitaji tu mwili wako we kujitolea kukimbia na kufanya mazoezi ili uweze kujisaidia urudishe mwili katika afya njema na uweze kuanza wiki ijayo ukiwa uko sawa. Hauna hali yoyote ya ugumu ama ugonjwa wowote.